Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza na marafiki zangu nje. Tulicheza mpira, kuruka, kamba na michezo ya kufukuzana. Pia nilipenda kuangalia katuni na kusikiza hadithi zilizo simuliwa na waze jioni. Shughuli hizi zilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Na zilinisaidia kujifunza kushirikiana na wengine.

Unashughulikia makosa kazini kivipi, nashughulikia makosa kazini kwa utulivu, uwajibikaji na kujifunza kutokana nayo. Kwanza kabisa nakubali makosa bila kusingizio. Kwa sababu kukubali ni hatua ya kwanza ya kulitatua, pili na chambua chanzo cha kosa ili kuelewa ili kotokea. Je, ni uzembe, ukosefu wa taarifa au shinikizo la muda? Baada ya hapo nachukua hatua za haraka kurekebisha kosa ili kupunguza adhari kwa kazi au kwa mteja. Ikiwa kosa lina husisha wengine, na wasiliana kwa wazi na heshima. Kiomba rathi pale inapo hitajika na kueleza mpango wa kurekebisha ali. Mwisho na jifunza kutokana na kosa hilo kwa kuweka mikakati ya kuepuka kurudia. Kama kuboresha mipango, kuuliza maswali mapema au kwangalia kazi marambili kabla ya kukabidhi. Kwangu kosa ni mwisho wa kazi, bali ni furaha ya kujiboresha na kukuza weledi kazini.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Unapendelea mahali penye utulivu kuliko kelele. Utulivu hunisaidia kuzingatia kazi vizuri. Kufikiria kwa kina na kufanya maamuzi sahihi bila usumbufu. Pia hunifanya nijiskie mtulivu kisaikolojia na nipunguze msongo wa mawazo. Hata hivyo, kelele kidogo zisizo za kusumbua kama sauti ya mazingira au mazungumzo ya mbali zinaweza kuvumilika lakini si kelele kali au za mara kwa mara. Kwa ujumla, mazingira tulivu hunipa ufanisi na umakini zaidi kazini na katika shughuli za kila siku.

Una anza aje mradi mpya wa kazi. Unaanza mradi mpya wa kazi kwa mpangilio na kwa hatua kwa hatua. Ili kuhakikisha unaeleweka na unaendeshwa vizuri. Kuelewa malengo na mahitaji kwanza. Unaelewa ni nini mradi unalenga kufanikisha na ni. Tukio gani yanayo tarajiwa. Hii ni pamoja na fingizo vya ubora muda na raslimali. Kukusanya taarifa na raslimali. Baada ya kuelewa malengo, kusanya kila kitu kinachohitajika, data, vifaa, timu na teknolojia inayohitajika. Kupanua mpango wa mradi. Naanza kuandaa mpangilio wa hatua kwa hatua. Ni kigawa kazi dogo dogo, nikibaini vipaumbele na kupanga ratiba ya utekelezaji. Kuanzisha mradi rasmi. Nafanya mkutano wa awali au hatua ya kuanzisha mradi. Nikieleza malengo kazi za kila mtu mmoja na muda wa kukamilisha kila sehemu. Kufuatilia na kurekebisha. Mara mradi unapoanza ninahakikisha kuna mfumo wa kufuatilia maendeleo kutambua changamoto mapema na kurekebisha mipango. Edapo inahitajika. Kwa kifupi kuanza mradi mpya kunahitaji mpangilio maandalizi na utendaji wa kina. Ili kuepuka kutokea kwa matatizo baada ye.

Nini kinacho kufanya ucheke? Kinacho nifanya nicheke ni mambo ya kijinga kidogo au kejeli ya hila yenye busara. Asa pale yanapojumuisha msimamo wa ajabu usemi wa kuchekesha au mchezo wa maneno. Kwa mfano, vichekesho vya mtandaoni vya maneno au meme za ajabu. Tukio lisilo la kawaida ambalo lina tokea kwa bahati na kukiwa na mtindo wa kuchekesha watu wakijaribu kuchekesha kwa utani mzuri lakini bila kudharau wengine. Kwa kifupi, chekecheke kizuri, chekecheke kizuri. Kinakuja pale mtu wanapofanya kitu kisicho, cha kawaida au cha kupendeza. Kwa wazo dogo linalotokea kwa kipande cha ubunifu na hali.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi nasherehekea siku ya kuzaliwa kwa mchanganyiko wa furaha, shukurani na watu wa karibu kwa kawaida hufanywa hivi. Kuzungukwa na familia na marafiki kusherehekea pamoja na watu ninaowapenda hunipa furaha kubwa zaidi. Shukurani na tafakari. Kuangalia mwaka uliopita, mafanikio, changamoto na kujipanga kwa mwaka unaokuja furahia kipande kimoja cha zawadi au keki. Kucheka kula keki na kusherehekea kwa utulivu na furaha ndogo muda wa binafsi wakati mwingine napenda kuwa peke yangu kidogo. Nikijitafakari au kufanya kitu kinachonifurahisha binafsi kwa kifupi siku ya kuzaliwa sio tu sherehe kubwa bali ni muda wa kufamini maisha watu na mafanikio.

Kutigani zuri gani umewai kupokea. Ningesema nimepokea zawadi chache ambazo zilikuwa za maana sana zaidi kuliko ukubwa au gharama yake. Kwa mfano kitabu chenye maana kilichonihamasisha na kunipa ujuzi mpya. Kazi ya sanaa au mchoro wa mikono kutoka kwa rafiki kwa wakaribu. Kilinifanya nijisikie kudhaminiwa. Kikombe au kasha cha zawadi za kifamilia kilichojaa ujumbe wa heshima na upendo. Zawadi dogo za kujitunza kama chai, maalumu au vitu vya kukumbuka. Mbabe vilinifanya niongeze muda wa furaha binafsi. Kwa kifupi zawadi zuri hazipimwi kwa ukubwa au gharama. Mbali kwa dhamani ya kihisia ubunifu na na mtazamu wa mtu aliyetoa.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa mchanganyiko wa furaha. Shukrani na muda wa watu wa karibu. Kawaida napenda kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Kwa sababu ni furaha kubwa kushirikiana na watu unaowapenda. Tunakula pamoja. Kuzungumza. Kucheka na mara nyingine. Kufurahia keki dogo au. Chakula kipendacho ambacho kwa kawaida ni keki ya chokoleti au chance cake. Lakini pia napenda kipande kidogo cha chakula cha kifamilia. Wakati mwingine napenda pia kuchukua mda wa peke ya yangu ili kutafakari mwaka uliopita, mafanikio, changamoto na malengo ya mwaka unaokuja. Hii huniwezesha kujipanga na kuanza mwaka mpya kwa maisha kwa mtazamo mzuri. Siku ya kuzaliwa ninapenda kupokea zawadi za maana. Kama kitabu kizuri, kitu kilichotengenezwa kwa mikono au zawadi dogo zinaoongeza furaha binafsi na zinazonifaa. Kama kifaa kidogo cha kazi hau kipendacho zawadi kubwa sio lazima. Bali dhamani yake ya kihisia ndio muhimu zaidi Mbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa niliyopenda zaidi ni ile ambayo niligukwa na watu wa karibu. Keki tuliyokula pamoja ilikuwa ya chokoleti. Na kulikuwa na utani na kucheka tele. Nilihisi furaha ya kweli na kuthaminiwa. Ila, nilikuwa na furaha tele.

Niyambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo wa runda na maadhari ya kuvutia. Mji huu ulikuwa na utulivu. Barabara zilizo na miti na jirani wema jambo lililonifanya nijihisi salama na furaha utotoni. Nilipokuwa mdogo nilipenda kutembea kwenye shamba za karibu kucheza na watoto jirani na kushiriki shughuli za kijamii ninakumbuka sana mama wangu wa utotoni. Lakini ni mama tu wa familia. Pale pia mzazi wa mfano wa upendo aliyekuwa akinitia moyo. Kunifundisha maadili na kushiriki adili za kifamilia. Lakini pia mji huu ulikuwa wa kitu vitu vya kuvutia macho. Kivuli cha miti ya matunda sokodogo la kijiji lenye sauti na rangi na maneno ya michezo tuliyo penda watoto nachofanya mji wangu wa kuzaliwa kuwa maalum ni mchanganyiko wa ukweli wa urafiki wa watu. Historia na familia na maandhari ya asili ambayo haiwezi kuachwa. Napenda sana kurudi pale wakati nikihitaji utulivu. Kumbu kumbu mzuri za utotoni au kuchukua mapumziko kutoka msongamano wa miji mikubwa.

Kifaa gani cha teknolojia uwezi kuishi pasivu? Kifaa ta teknolojia ambayo siwezi kuishi pasivu bila ni simu. Smartphone. Kifaa hiki unisaidia karibu katika kila jambo la maisha ya kila siku. Kupitia simu na wasiliana na familia na marafiki. Napata tarifa mohimu najifunza vitu fipia na ata kupanga shughuli zangu za siku. Pia simu inasaidia katika kazi za masomo, kuifadhi, kumbukumu, kufanya malipo na kufikia uduma muhimu kwa haraka. Kwa kifupi, simu imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Si kwa burudane tu mbali pia kwa ufanisi mawasiliano na maendeleo binafsi.